Ndio, navaa miwani. Nilianza kuvaa miwani baada kugundua kuwa macho yangu yalikuwa yanachoka haraka. Hasa nilipokuwa nasoma au kutumia simu na komputa kwa muda mrefu. Mwanzoni, haikua rahisi kuizoea kwa sababu nilihisi kama ni mabadiliko makubwa kwenye muonekano wangu na hata katika namna nilivyojisikia. Kadri muda ulivyopita niligundua kuwa miwani imenisadia sana. Uwezo wangu wa kuona kwa wazi uliimarika maumivu ya kichwa yakapungua na hata umakini wangu katika kazi na masomo ukaongezeka. Hasa naiona miwani kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku Si tu kwa afya ya macho yangu mbali pia ni kitu kinachonipa kujiamini.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua hatua rahisi lakini muhimu hili kulinda afya yangu na kujisikia vizuri. Kwanza kabisa, napenda kuvaa mavazi yanayoifunika mwili mzima, hasa wakati wa mchana ambapo jua hua kali zaidi. Maranyingi na chagua nguo nyepesi zinye rangi angavu kwa sababu hazivuti joto sana na kunisaidia kubaki nikiwa na baridi. Pia, kutumia krimu ya kujikinga ya jua, hasa nikijua nitakuwa njee kwa mudamrefu. Hii hunisaidiaa kulinda ngozi dhidi ya mathara ya mionzi ya jua na kupunguza hatari ya kuchomeka au ngozi kukauka. Wakati mwingine huvaa kofiaa au miwani ya jua ili kulinda uso na macho yangu dhidi ya mwanga mkali.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali ambazo zinanifanya niwe sehemu ya maisha ya watu wa karibu na mazingira yangu. Kwanza kabisa napenda kushiriki kwa kutoa msaada kwa wale wanaohitaji kama kusaidia jirani au ndugu kwa kazi ndogo ndogo. Kushiriki katika shughuli za usafi au kusaidia watoto wa jirani kwa masomo au michezo. Kwa njia hiyo nahisi kuwa nimechangia kidogo katika kuboresha maisha ya watu wanaonizunguka. Pia ninashiriki katika jamii kwa kujiunga na shughuli za kijami au za dini kama misa, mikutano au vikundi vya kujitolea shughuli hizi zinanifanya niwe na mahusiano mazuri na watu wa jami yangu na pia zinanisaidia kujifunza jinsi ya kuwa na moyo wa kusaidia wengine Wakati mwingine napenda pia kushiriki katika miradi ya jami kama vile kusafisha mazingira kupanda mti au kushiriki katika kampeni za afya na elimu Hii inaniwezesha kuwa na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa na chenye maana.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula kitu kilicho rahisi chenye afya na kinachonipa nguvu kwa siku mzima. Kwa kawaida napendelea kitu kama mandazi au chapati lakini pia napenda kuingiza vyakula vinavyonipa lishe kama mayai au matunda. Kwa mfano kama nina muda napenda kula mayai ya kukaanga au ya kuchoma pamoja na ndizi au matunda mengine. Hii hunipa mlo mzuri wa asubuhi na unafanya nishibe haraka. Pia mara nyingi napenda kunywa chai au kahawa ili kuamuka vizuri na kujiendaa kwa kazi au masomo chai au kahawa kwa asubuhi hutoa hamasa na husaidia kuanza siku kwa mtazamo mzuri Wakati mwingine kama sina njaa sana napenda kula kitu kidogo tu kama mkate au jamu au uji Kwani ni rahisi na ni mzuri kwa mwili.

Ninapenda kula nje ya nyumbani kwa maeneo ambayo yanakuwa na mazingira mazuri, chakula safi na huduma nzuri. Maranyingi napenda kwenda kwa migahawa ndogo au vibanda vya chakula ambavyo vinatoa chakula kilichotayari na kitamu. Hasa kama chakula cha kienyeji au cha haraka. Nikishindwa kupika nyumbani au nikihitaji mabadiliko kula nje huwa ni njia nzuri ya kubadilisha mazingira na kupata hisia ya furaha. Pia napenda kula nje kwa maeneo ya kupumzika kama bustani au mbuga ikiwa hali ya hewa ni nzuri. Hii hutoa nafasi ya kula chakula kwa utulivu, kupumzika na hata kuzungumza na marafiki. Mara nyingi, nilipokuwa na muda wa mapumziko ningeenda na marafiki wangu kwa mahali penye hewa safi tukala chakula na kisha tukaanza kuzungumza au kucheka.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu na mara nyingi huwa ni moja wapo ya shughuli nazo furahia zaidi. Kutembea kunanipa hisia ya uhuru na utulivu na pia ni njia nzuri ya kuondoa stressi baada ya siku ndefu. Nikiwa natembea mara nyingi na jiskia kama niko kwenye wakati wa kutafakari, na mawazo, yanapoa kwa sababu mguu unapata shughuli ya mwili, na akili inapata mpumziko. Napenda kutembea kwa sababu pia ni njia nzuri ya kufurahia mazingira, kuona miti, upepo na hata watu wanapopita kwa furaha. Kutembea kunanisaida pia kuwa na afya nzuri kwa sababu kuna fanya moyo kufanya kazi vizuri, kuna boresha mzunguko wa damu, na kunasaida misuli kuwa imara. Pia ni rahisi kufanya. Hauhitaji vifaa vingi na unaweza kutembea popote iwe karibu na nyumba au katika mtaa unaovutia.

Majira ninayopenda zaidi ni vuli kwa sababu huwa na mvua kidogo na hewa huwa ya kupendeza sana. Nikiwa na umri mdogo nilianza kupanda vivuli kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kurudi shuleni baada ya likizo. Na pia ilikuwa na hisia ya mwanzo mpya kama kurudi kwenye ndoto za masomo na mipango ya mwaka mpya. Kitu kilichonifanya nipende vivuli ni jinsi anga inavyokuwa ya samawati na upepo unavyofuliza kwa upole. Na jinsi kila kitu kinavyopoa na kuanza kuwa safi tena. Wakati wa vuli napenda kufanya shughuli mbalimbali kama kutembea kwa mtaa kusoma vitabu na kushiriki na marafiki katika migahawa au bustani kwa sababu hiyo inakua nzuri na inaongeza hamu ya kuwa nje. Kuhisi hali ya hewa wakati wa vuli kunanifanya nijisikie utulivu na furaha kwa sababu si joto kali wala baridi sana. Ni wakati ambao inafaa kwa kila kitu na mara nyingi inafanya siku kuwa ya furaha zaidi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ambayo inakua wazi, ya heshima na yenye hisia ya kibinadamu na mara nyingi napendelea kuzungumza uso kwa uso. Kwangu, mawasiliano ya ana kwa ana yanaonekana ya kweli zaidi kwa sababu, unaweza kuona hisia ya za mtu. Kuelewa mkutadha wake na kujibu kwa haraka. Pia, mazungumzo ya ana kwa ana, hutoa nafasi ya kueleza mambo kwa undani na kuundo wosiano wa karibu zaidi.